Huwa napenda kuandika kwa kutumia mkono sana sana kama ni kazi ya kishule. Kwa sababu kila ninapo andika kazi, tusema kama ni ya kimasomo kwa kutumia mkono. Hua naelewa chochote ninachoandika. Nikiandika ndivo hivo, ninachosoma kinaingia kwa akili yangu. Kwa hivo, kuandika na kusoma na kuelewa kwangu ni kama hua zinaenda sawa sawa.

Shirika ninaloshiriki kwa jina yake tunaita mahitaji ya kifamilia huwa inasaidia wanachama wakati wako na matatizo ya kifamilia tuseme kama matanga ama mazishi vile wakati mtu wamekuwa na tatizo lolote kitu napenda zaidi kuhusu shirika letu ni kuwa matatizo yakishirika ya mwanachama yote katika hiyo shirika inachukuliwa na wanajamii wote kwa hivyo yule mwenye matatizo yamemkumba unapata hahisi uzito wa ile matatizo.

Zawadi zuri niliyopokea nilipewa na mzazi wangu baada ya kupita mtihani wa kidato cha nne. Alininunulia laptop wakaniambia hiyo ukienda chuo kikuu ndyo itakusaidia kusoma. Na iyo laptop kwa kweli imenisaidia katika masomo yangu sana. Ndio zawadi niliyopewa zuri zaidi na mzazi.

Huwa nazipenda zote shati na t-shati. Kama naenda kazini sana sana huwa napenda kuenda na shati kwanzia siku ya kwanza hadi siku ya nne ya wiki. Ila siku ya mwisho ya wiki huwa napenda sana kuenda na tshirt kwa sababu huwa ian inafanya uhisi wiki imeisha na ni wakati wa kutulia kufanya akili itulie kazi isikuchoshe sana pia.